Ninapenda keki ya mkate wa nazi, ina harufu tamu, laini na nzito kidogo, mara nyingi ninapika wakati wa sherehe ndogo au wakati ninahitaji kitu cha kufurahisha kilicho rahisi, inankumbushe utamu wa nyumbani na haihitaji grezi au mapambo mengi. Lazima iwe na nazi na ladha asili. Keki kama hiyo inatosha kufariji na kustarehesha wakati huo huo.

Kira asubuhi, ninatembea kwa dakika therathini hivi, nikipumzika akilini na kuchungu liya mazingira. Baadae, ninafanya mazoezi ya kunyoosha na viungo. Maranyingi, nikitumia uzito wa mwili wangu kama push-ups na squats. Jioni ninapenda kutembea tena au kufanya yoga nyorolo ili kupumzika mwili na mawazo. Kwanza mazoezi siyo shindano ni njia kuhudumisha uhusiano na mwili wangu na kuepusha mkazo wa siku.

Ndio ninazipenda hadithi za ajabu haswa zile zinazochanganya uzuri na huzuni na zinazotoa maana ndani ya mazingira ya kawaida hadithi kama hizo, hunifundisha kuona kwa kina katika maisha ya kila siku, na mara nyingi huniambia kitu kuhusu nafsi yangu, mwenyewe, zinavuta hisia zangu na akili kwa pamoja, na baada ya kusoma ninaendelea kufikiria kwa muda mrefu. Kwa kweli hadithi nzuri ya ajabu inaweza kuwa kioo cha ukweli.

Ninafuwa nguo mara moja kwa wiki kwa kawaida siku ya Jumamosi, ninasafisha pamoja nguo nzito na nyepesi na nina zikausha kwenye upepo wakati wa hali ya hewa inaruhusu, mara chache ikiwa kuna hitaji la tharula au nimefanya mazoezi makari. Ninaweza kufua nguo chache siku ya katikati ya wiki. Kwangu ratiba hii inasaidia kudumisha mpangilio na kuhakikisha nina nguo safi kila wakati bila kuchoka.

Mama yangu alinifundisha umuhimu wa hisia zawengine, kueka mwenyewe kwa upande wao, kusikiliza kwa undani na kujibu kwa huruma bira kutarajia malipo, alinionyesha kwamba ukalimu wa moyo siyo kuhusu kitu unachokitoa. Mbali jinsi unavyotoa, somo hili limekua msingi wa mahusiano yangu yote na jinsi ninavyoshugulikia changamoto kwa subira na uelewano.

Tabia ya kudharau na kupuuza hisia za wengine inanikasirisha. Hasa pale mtu anapozuku mza kwa kiburi, kukata kusikiliza au kufanya mambo yake kwa muhimu zaidi kuliko ya wote. Pia uongo wa kusuhudia na ukatili wa maneno huniumiza ishara ya upungufu, wa huruma na adabu. Kwangu, muingiliano mzema unahitaji heshiba na usikivu na yoyote aliyekiuka kanuni hizo hubeba mzigo wa kukatiza uhusiano.

Sera ya uwazi na maadili katika utedaji wa kampuni inaonekana muhimu kwangu. Kampuni inapokuwa wazi kuhusu malengo yake, matumizi ya raslimali na hata makosa yake inajenga imani na ushirikiano wa muda mrefu. Pia sera inayolinda haki za wafanyakazi, inayotunza mazingira na inayojali jamii inayoizunguka. Hizi zote zinaonyesha kuwa kampuni ina mtazamo wa pamoja, sio faida pekee. Kwangu sera nzuri ni ile inayounganisha biashara na maadili ya kibinadamu.

La, sipendi kunywa maziwa ya kawaida, mazingiwa yangu ya asiri ni maziwa ya nazi au almondi yananipa ladha nyepesi na haya nileti usumbufu, ninatumia kwa chai, smoothie na kupikia kwangu ni muhimu kusikiliza mwili na kuchagua kinachofaa zaidi.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeri, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kuzurula na kufurahia upepo wa nje. Huwa ninaona kama mediteni ya kusonga, ina nisaidia kufuta mawazo na kunifanya nijisikie huru. Maranyingi, ninaendesha kwenye njia za mitini au pembezeni mwa njia, ili kupumzika akili na kujiona mazikira. Baisikeri kwangu nizaidi ya usafiri, nisehemu ya maisha yangu ya utulivu na ukaribu wa na asiri.

Ninapumzika kwa kusoma kitabu kilicho na hadithi nzuri, kula chai ya asili na kutazama mazingira ya nje kwa utulivu wakati mwingine ninaenda kutembea pembeni kwa mwa mto au bustani kunusa upepo na kusikiliza ndege. Ninajiepusha na vitu vya kinywa kama simu na televisheni wakati ya kupumzika kwangu. Kwangu kupumzika siyo kukaa tu ni kukaa na kufariji moyo na mwili wote.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya hasa zile zinazoboresha maisha kwa njia rahisi na za ubunifu. Ninajisikia kufurahia kugundua jinsi vifaa na programu vipya vinavyoweza kutatua changamoto au kuboresha ufanisi wa kazi. Lakini pia ninachagua kwa busara sio kila kifaa kipya kinachohitajika. Kwangu teknolojia ni chombo cha kufikia malengo, sio lengo lenyewe.

Rangi yangu ya kupendeza ni kijani kibichi kama majani ya msituni au maua ya asili inanikumbusha utulivu wa asili na inaniletea amani. Pia rangi ya zabarua, nyororo inanipendeza kwa ustadi wake na jinsi inavyo changanya, uchungu na furaha. Kwangu rangi si tu ya kuona, ina hisia na maana nyuma yake.

Nimefanikiwa kukamilisha miradi mingi yenye changamoto, hasa kwenye udanji wa programu zinazo saidia watu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, pia nimeweza kungoza timu ndogo kufikia malengo makubwa kwa wakati na mafunzo niliotoa yamesaidia wengine kujua ujuzi upya mafanikio makubwa zaidi ya nayopita cheti au tunzo, yana husiana na kujenga uhusiano dhabiti na kuchagua kuchangia kwa maana katika timu na jamii.

Ndiyo, napenda kula samaki, hasa aina ya samaki wakutoka baharini kama dagaa, changu, au tuna. Ninaipenda jinsi inavyoweza kupikwa kwa njia mbari mbari kukanga kuokwa au kutengeneza kwenye mchuzi. Samaki pia ni chanzo kizuri cha proteini na virutubisho muhimu. Kwangu, wakatu wakupika samaki, ninajisikia karibu na asiri na mapokeo ya chakura kinacho. Toka majini.

Ninakubali makosa mara moja, kujichunguza kwa uhalisia bila kujilaza kueleza chanzo hasa kisha ninatafuta njia ya kurekebisha kama ni kujifunza upya kuomba msaada au kubadilisha mbinu ninajadiliana na wenzangu kwa kujenga uwazi na utaratibu wa kuzuia makosa hayo tena kwangu makosa si aibu ni fursa ya kujifunza na kuimarisha ufanisi wa kazi yangu.

Na ninajikinga na jua kali kwa kutumia kofia yenye uwasi mkubwa koti la jua lenye SPF na kutumia rosheni ya kukinga mionozi ya jua kwa yenye mabano sunscreen kila nikienda inje pia ninajipendelea kukaa kivurini hasa wakati wasa zenye jua kali na nina kunywa majimengi ilikuwe puka kupoza kwa joto kwa kweli jua linaweza kuwa hatari hivyo tahathari kabra ni bora kuliko tiba.

Ningependa kuitembelea Japani hasa maeneo ya asili kama Kyoto na Hokkaido. Napenda utamaduni wake wakina, ustadi wa chakula na mchanganyiko wa usanifu wa kisasa na maeneo ya kiistoria ya haani. Ningependa kujionea maua ya sakura wakati wa spring na kufurahia jinsi wanainchi wanavyoheshimu mira na uturivu katika maisha ya kilasiku kwangu japani inaonekana kama nchi inayo buridisha na kuelimisha wakati huo huo.

Uzoefu wa kufanya kazi kwenye timu iriokosa, mwerekeo wazi ulinifundisha umuhimu wa mawasiriano thabiti na uongozi wa kuwasaidia wote kuelewa lengo la pamoja. Pia kukabiliana na mradi ulioenda vibaya kwa sababu ya makadiri dunia muda wa rasimari kulinifundisha kupanga kwa umakini na kujenga nyakati za ziada kwa ajili ya changamoto zinazo tokea.

Ningependa kula ugali unafaa zaidi kwa mwiri wangu na ninaupenda kwa sababu ya utuzaji na jinsi unavyoshikamana na mboga na nyama. Ugali pia unanikumbusha mila na tamaduni ya nyumbani. Hata hivyo wali pia ni mzuri haswa ikiwa umepikwa kwa vitungu na viungo. Lakini kwa upendeleo ugali ndio chakula langu la kudumu.

Nina malengo ya kujikita katika kukamilisha miradi mipya inayosaidia watu kutatua changamoto za kawaida, pia kujenga ujuzi wangu na wa uongozi kwa kuongoza timu ndogo, nataka kuimarisha uwezo wangu, wa kuwasiliana na ufanisi wa kuboresha mchango wangu katika maendeleo ya jamii kupitia kazi yangu. Mwishowe ninataka kuhakikisha ninaendelea kujifunza mambo mapya kiteknolojia ili kukua katika taalumu yangu.

Ningependa kuona maendeleo katika upatikanaji wa elimu bora nafuu kwa watoto wote, pia kuboreshwa kwa utawara na ushiriki wa wanainchi katika maamuzi. Maendeleo ya kiteknolojia na yorenga kutatua changamoto za kijamii kama umaskini na usafiri pia yangependelewa. Kwangu, maendeleo ya napaswa kugusa maisha ya kila mtu na kujenga mazingila ya usawa na fulsa.

Ninahifadhi pesa kwa kuweka kiasi fulani kila mwezi kwenye akaunti ya akiba inayolipa riba. Pia ninanunua hisa na dhamana kwa ujumla. Ninapanga bajeti ili kuepusha matumizi yasiyo ya lazima na ninafanya ufutiliaji wa kila kitu ninachotumia. Kwangu, huhifadhi pesa sio tu kukusanya ni kujenga utulivu wa kifedha kwa siku zijazo.

Asubuhi ninapenda kunywa kahawa nyeusi ina nguvu na harufu mzuri na huinipa uamsho mzuri kabla ya kuanza kazi. Wakati mwingine ninabadilisha na chai ya mdalasini au maji ya mtoni ya limao kwa afya. Kahawa bado ndiyo chaguo langu la kudumu kwa sababu inanifanya nijisikie tayari na mwelekeo wa siku yote.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bira teknolojia, ni natumia wakati huo kusoma vitabu vya karatasi, kutembea kwenye asiri, kuandika kwa mkono na kuongea kwa na watu uso kwa uso itakuwa fursa ya kupumzika kutoka kwenye skrini na kukazia na kuzama katika mazoezi ya asili. Kwa kweli, wakati mwingine kukaambali na teknolojia kunanipa wazo jipya na kuondokana na mshangao wa kila siku.

La, sipendi kuimba, sina sauti nzuri ya kuimba na huwa sifurahi kujitosa kwenye uibanji. Napenda zaidi kusikiriza mziki mzuri unaovutia na kutoa maana. Kwangu, mziki ni wakusikiriza na kufurahia, siwa kuitikia kwa sauti yangu.

Napenda upepo wa asili. Kinanipa msisimko wa hewa safi na kuhisi mazingira yanavyozunguka. AC, ninatumia tu wakati jua kali sana, lakini ninajikuta nikitamani upepo wa asili kwa raha yangu na ukaribu wa nje. Upepo unanikumbusha uhuru na unanipea pumziko ya kweli.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu napenda kubuni suluhisho mpya kwa changamoto, kuunda mawazo mapya ya mradi na kutumia mbinu zisizo za kawaida katika kazi yangu. Ubunifu wangu unaonekana zaidi katika kubuni programu, kutatua matatizo kwa njia ya teknolojia na kufikiria namna ya kufanya mambo magumu kwa rahisi. Siyo tu katika sana bunifu wangu unagazia uhadisi wa mawazo na utatuzi wa matatizo ya kila siku.

Siku za mvua mimi hufanya kazi za ndani kama kusoma kupika chakula kipya au kupanga mradi wa kazi kwenye kompyuta. Wakati mwingine ninafanya mazoezi rahisi ya nyumbani au kusoma habari upya, pia ninapenda kutazama mvua kwa amani na kunywa chai moto. Kwangu, siku za mvua, si siku za kukaa ovi ni fursa ya kutulia na kujishugulisha kwa utulivu.

Ninachaji simu yangu maramoja kwa siku, kawaida usiku kabla ya kulala, wakati mwingine ninaongeza chaji ya haraka mchana ikiwa natumia kifaa sana. Najaribu kudumisha betri kati ya ishirini na themanini asilimia na kuepuka kukaa kwa chaji baada ya kufika mia.

Timu ya Philadelphia Eagles inafahamika sana katika mpira wa kiragbi wa kimarekani kwa kiwango chao cha juu na ushindani imara kwenye ligi lakini timu bora mara nyingi hujadiliwa kwa sifa mbalimbali. New England Patriot kwa mafanikio ya kihistoria, Kansas City Chiefs kwa uhodari wa sasa au Greens Bay Packers kwa msingi wa udhamini wa jumuiya. Kwa kweli ubora inategemea kipindi cha mtazamo kwa mfanasi, kila stimu inasifa zake tofauti za kuvutia.

Ndiyo ni nawafahamu majirani zangu wa chache kwa jina na kupitia mazungumzo ya kawaida pale tunapokutana uani. Sio urafiki wa kina lakini tunaweza kubadirishana salamu, kukopa chumvi au kushauri kuhusu huduma za mtaani. Kwa ngu ujilani muemani msingi wa usarama na jamii. Kuwajua hata kwanjia ndogo hujenga mazingira ya ku tegemewa.

Ndiyo nimewahi kufanya kuhoga mara kathaa hasa hatha na vinyasa, kwa lengo la kupumzika mwili na kufunguwa mawazo. Nimegunduwa inanisaidiya kupunguza mkazo, kuboresha mkao na kukuza utambuzi wa mwili kwa kweli sijawahi iweka kama desturi ya kila siku lakini najaribu kuirudiya mara kwa mara pale ninapo hisi itaji la utulivu.

Ndiyo, napiga kura katika kira uchaguzi muhimu. Ninaona hiyo ni wajibu wangu kama lahia kutoa sauti yangu na kushiliki katika maamuzi yanayo adhiri, maisha yetu. Nina chukua muda kujifunza, juu ya, wagombea na mipango yao kapra ya kuchagua. Na mara nyingi ninafanya hivyo kwa machapisho ya awali ilikuepuka foreni. Kwangu kupiga kula si tu haki ni ushiriki unaodhaminiwa katika kujenga jamii na serikari bora.

Ninajifurahisha kwa kuimba nyimbo ninazozipenda kwa sauti yangu tu na kwa kucheza dansi kwenye muziki mzuri. Pia huwa naenda kutembea kwenye maeneo yenye maandhari ya kupendeza au kupika chakula maalumu na kualika marafiki zangu. Katika siku za furaha ninapenda kujihusisha na shughuli zinazohitaji, zinazotoa nishati na kukumbusha uhai wa maisha.

Laa, sina ndege wa kufuga nyumbani, niliwahi kuwa na kasuku mdogo akiwa mtoto, lakini sasa nimependelea kuwachunga ndege wa porini kwa kuwangalia tu kwenye bustani yangu, napenda sauti yao na rangi zao, na mara kwa mara huweka maji na chakula kwenye kiwanja changu kwa ajili yao, kwangu kuwatunza ndege wa porini kuna nipa furaha na amani, basi na majukumu ya kifungo.

Ninapenda kuenda na marafiki kwenye mikahawa au kujipikia pamoja, kucheza michezo kama mpila wa miguu au bao, na pia kuenda katika sherehe za mziki au tamdhriya. Maranyingi tunakaa chini kuongea kirefu juu ya mambo barimbari ya maisha na kushirikiana mawazo. Kwangu, wakati wa marafiki ni wadhamani tunajenga uhusiano na kukumbushana furaha na changamoto.

Ninapendelea mahali pa kimya ambapo naweza kusoma, kufikiria au kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu. Kwa kweli, napenda sana mazingira ya asili kama bustani au ufukweni. Wa bahari ambapo kina utulivu wa asili. Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia mazingira ya kelele kidogo kama kwenye mkutano wa rafiki au sherehe. Lakini si kwa muda mrefu. Kwangu, utulivu hunipa nafasi ya kujipanga na kupumzika akili.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usarama wa vidore kwenye simu yangu na katika maeneo mengine kama ofisi au nyumba na nirahisi ya haraka. Haipasi kukumbuka nenosiri na inasaidia kurinda talifa zangu muhimu. Wakati mwingine ninaona nisarama zaidi kuriko nenosiri. Ingawa pia, nahakikisha kuwa data ya vidore yangu imehifadhiwa kwa usarama. Kwangu, nichaguo bora kwa ulinzi rahisi na wa kisasa.

Ndiyo, napenda kupika, hasa kujaribu mapishi mapya na kubuni vyakula vya kipeke, ninafurahia mchakato, wakukata, kuchemsha, au kuandaa vyakula vya ladha mzuri. Pia kupika, kuna nipa fulsa ya kushiriki, chakula na familia na marafiki, kwangu sio tu kuhusu kuhulishika chakula, ni kuhusu kuwa na uchuzi wa kujikimu na kufurahia matokeo ya jitihada zangu.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya chumvi. Ninapenda chumvi, inaongeza ladha na kuzidisha utamu wakaribu kila chakula. Pia ninapenda harufu ya pilipilimanga, inayotoa harufu na ukali unavutia. Kwa viungo hivi, sio tu vinavyoongeza ladha, vinabadilisha chakula cha kawaida kuwa cha kipekee. Ninatumia chumvi kwa umakini na pilipilimanga kwa ujasiri ili kuleta mchanganyiko kamili. Nakuleta harufu ninayoipenda.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kupika pamoja kula chakula cha jioni na kuongea juu ya siku yetu. Pia tunapenda kutazama firamu pamoja kuenda kwenye bustani zauma au kucheza michezo nyumbani. Wakati mingine tunafanya matembezi ya familia kwenye maeneo ya kuvutia. Kwangu wakati huu ni muhimu kwa kuwa na uhusiano na kukumbushana madirin na furaha.

Napenda juisi ya machungwa safi inaradha tamu na harufu nzuri na inanipa nishati asubuhi pia napenda juisi ya embe wakati wa majira ya njoto ina ukwasi na utamu wa kipekee. Kwangu juisi bora ni ile isiyo na sukari iliyoongezwa yenye matunda safi na asili ninapenda kuitayarisha nyumbani ili kuhakikisha ubora wake.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa kwa mwezi mmoja hivi, lakini sikuendelea kwa sababu ya mshikamano na muda uliopungua. Nimegundua kuwa inahitaji uvumilivu na mazoezi ya kila siku. Sifa ambazo sikuwa nazo wakati huo. Hata hivyo, bado napenda kuchezea miziki kwenye gitaa la marafiki au kusikiriza wachezaji mahiri, kwangu ni fani ya kuvutia ingawa nimekata tamaa.

Sijapenda kucheza michezo ya video kwa muda mrefu, ninaona ni shughuli yangu ya kufurahia, napendelea michezo ya nje kama mpira wa miguu au kuogelea na pia kusoma vitabu au kutembea katika bustani. Hata hivyo, maramoja kwa mwezi nacheza mchezo rahisi wa video kwenye simu yangu lakini kwa dakika chache tu, kwangu michezo ya video siyo ya kushika sana.

Sifuati mfereji maalum wa TV, ninaangalia michezo habari na vipindi vya sayansi kwenye chaneli mbalimbali kama ESPN, CNN na Discovery. Pia natumia mitandao ya kuvutia kama YouTube na Netflix kwa vipindi vya zaidi, vya ziada. Kwangu ni maudhui yanaovutia ndiyo ninayotafuta si chaneli hasa napenda kutazama kwa mpango na kwa lengo la kujifunza na kujivinjari.

Ninafanya kazi kama mtalamu wa teknolojia ya mawasiliano, na saidia kuboresha mifumo ya utoaji wa habari na huduma kwa watumiaji. Pia ninaendelea kusoma masomo ya juu katika uhadisi wa programu ili kujikita katika uwanja huu. Kwangu kazi na masomo yanachanganya kwa kuwa ni mwelekeo wa kujifunza daima na kujitumia ujuzi katika maisha halisi.

Ninapanga muda kwa kuweka ratiba ya kila siku, nikitenga saa malumu kwa ajiri ya majukumu makuu na mikutano. Ninapenda kuanza na kazi ngumu asubuhi wakati nikona nguvu zaidi na kuwacha kazi nyepesi. Baadaye, pia ninatumia zana za kukumbusha ili kuepuka kusahau na kuhakikisha ninatimiza miada. Kwangu usimamizi wa muda ni muhimu ili kufanya kazi kwa ufanisi na kupata mafanikio.

Nina vipawa vya uwandishi na usanifu, naweza kuunda hadithi na michoro inayovutia na kuwasilisha mawazo kwa ubunifu, pia ninaweza wakusikiliza kwa undani na kuelewa hisia za watu, jambo linalo nifanya niwe mtu mzuri wakushauliana nao, si mtaalamu katika kila kitu, lakini vipawa hivi vina nipa uwezo wakushiriki katika jamii kwa njia zenye maana.

Ndiyo, nahifadhi kitabu cha hekima kilicho toka kizazi kutoka kwa babu yangu. Kina andiko lake la mkono na hadithi za familia ambazo hazipatikani popote pengine. Ninakiweka kwenye sanduku salama na kukiangalia mara kwa mara kwa usahihi. Kwangu kitabu hiki sio tu cha kusoma ni urithi na kumbukumbu ya asili yangu.

Ninawasiliana na mwenzangu anayejua somo hilo au meneja wangu kwa ufasaha, nikieleza tatizo na nini, nimejaribu tayari, pia naweza kutafuta mailekezo kwenye mtandao au vitabu vya kazi, kwangu kuomba msaada, sio, udhaifu, nibusara. Ninajua kuwa kushirikiana na wenzangu kunasaidia kufikia suluhisho haraka na kujifunza jambo jipia.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, hasa katika gari au nyumbani wakati ninafanya kazi, napendelea vituo vya habari, mazungumzo na mziki wa zamani, inanipa mawasiliano ya papo hapo na kumfanya nijisikie mwenye uhusiano na ulimwengu, pia ni rahisi na haihitaji usanidi, napinga tu na kusikiliza kwangu, radio ni sehemu ya utulivu na ukaribu na mazingira.

Ninakabiliana na mabadiliko kazini kwa kuyakubali mapema na kutafuta uelewano kwa sababu zake na matarajio. Ninaomba maelekezo na kujitayarisha kwa mafunzo ikiwa ni lazima. Pia ninajenga mpango wa kukabiliana na mchakato mpya na kuanza hatua kwa hatua. Kwangu, mabadiliko ni fursa ya kujifunza na kukua. Na si tisho, ninayoshughulikia kwa utulivu na ni ya kufanya kazi vizuri zaidi.

Napenda rangi ya kijani nyororo kwa ukuta wa chumba, inatoa utulivu na amani na inafanana na siri. Pia napenda rangi ya kunde nyororo au kijivu ya barafu kwa ukaribu na mavazi yangu na fanicha. Kwangu, rangi ya ukuta inapaswa kureta hisia ya utulivu na kukupa nguvu nasiyo kuchosha macho. Nimegudunga kuwa rangi nyepesi. Hunifanya nijisikie huru na wazi.

La, sipendi kununua vitu mtandaoni kwa wingi, napenda zaidi kununua kwenye maduka harisi ili kuona na kugusa bidhaa. Hata hivyo, ninatumia mtandao kununua vitu maharumu ambavyo havipatikani kirahisi eneo rangu. Kwangu, ununuzi mtandaoni ni rahisi, lakini napenda kuji husisha na mazingira ya duka na kushauliana na wauzaji. Siwezi kukaa bila kununua kabisaa mtandaoni, lakini ninachagua kwa uangarifu.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuongea luga nyingi kwa ufasaha ili kuwaelewa na kuwasiliana na watu kutoka tamaduni mbalimbali bila kikwazo, pia ningetamani kuwa na uwezo wa kusafiri kila penye urahisi kupitia nafasi au muda, kujionea maeneo ya kihistoria na ya badae, kwangu uwezo huo ungefungua fursa za kujifunza na kushirikiana uzoefu wenye maana.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paul Koyle-Helho. Kina sungumzia kuhusu kufuata ndoto, kujiaminia na kugudua maana harisi ya maisha. Kila ni kisoma tena na pata mafunzo mapya na uhusiana na hatua yangu ya sasa ya maisha. Kwangu ni kitabu cha kuongeza na cha kumufariji na kina nikumbusha dhamani ya safari yangu mwenyewe.

Ninaepuka kununuwa vitu vili vyowekwa kwenye mifuko ya plastiki isi yohitajika na ninatumia mifuko ya kitamba au ya kupakia tena. Pia ninakusanya na kuchakata plastiki inayoweza kutumiwa tena na ninajiepusha na vinyuaji vya plastiki kwa mara moja kwa ngu kupunguza matumizi ya plastiki kuna hitaji wangalifu katika ununuzi na maisha ya kila siku.

Ninausikiliza muziki wa RNB and soul mara nyingi. Wanamchanganyo mzuri wa midundo ya kupumzika na maneno yenye maana. Pia napenda mziki wa pop, wa kisasa na nyimbo za zamani za funk. Kwangu mziki huu hunipa furaha na kutuliza. Na mara nyingi huu nisaidia kufo Kuso wakati wa kufanya kazi. Napenda kusikiliza wakati wa safari na nyumbani. Na kwa kweri ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Nina kumbu kumbu wakati nilipokuwa mtoto wa kulala chini ya nyota na babu yangu nikiwa na tereskopu ndogo. Tulikuwa tunatazama safari ya sayari na nyota na yeye alinieleza hadithi za kimasimulizi juu ya makundi nyota. Ule usiku ulinipa msisimuko wakwanza wakujua ulimwengu mkubwa na jinsi gani sisi tulivyo sehemu ndogo yake. Kumbu kumbu hiyo inanikumbusha upendo wa hamu ya kujifunza.

Mimi ni mtu wa kwamka mapema, kawaida huamka kabra ya alfajili ili kuanza siku yangu kwa utulivu na mipango. Huwa na masaa ya siyada asubuhi, kunanipa fulsa ya kusoma, kufanya mazoezi, na kukamilisha kazi muhimu kabra ya muingiriano na wengine. Hata hivyo, siogopi usiku. Naweza kukaa macho ikiwa na kazi ya ushughri, lakini mapema ndiyo desturi yangu ya kudumu.

Kila siku natumia simu ya mkononi, komputa ndogo na usakinuru wa sauti kwa ajili ya kazi na mawasiliano, pia ninafuatilia matumizi ya mwili na usingizi kwa kifaa cha fitness na mara kwa mara natumia program za kupanga ratiba na kukumbusha. Kwangu, zana hizi zinasaidia kuongeza ufanisi na kuweka mawasiliano na habari yangu ikiwa salama na katika utaratibu.

Ningependa kutembea Machu Picchu huko Peru, napenda historia ya ujenzi wake na ajabu na jinsi ilivyo fichwa kwa miaka mingi. Ningefurahi kupanda kwenye milima na kuona mabaki ya utamaduni wa Inca kwangu kutembea mahali kama hicho kuna nifanya nifikiria ushindani wa binadamu na uzuri wa asiri.

Mazigira mazuri ya kazi yanatokana na heshima usikivu na ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi, pia uwazi katika mawasiriano usawa wa mzigo wa kazi na fulsa za kujifunza na kukua uleta maisha mema kazini. Kwangu, mazigira haya yanachochea ubunifu kuongeza motisha na kufanya kila mtu ajisikie dhamani.

Ndiyo, nimesafiri na ndege mara nyingi. Kwa matukio ya kazi, rikizo na kuu, mtembelea, familia, safari ya kwanza ilinipa msisimuko wa kutazama dunia kutoka juu na kufika mahali mbali kwa muda mfupi. Hata hivyo, huwa sina hamu ya kusafiri na ndege sana kwa sababu ya kukaa kwenye kiti kwa muda mrefu. Kwangu, usafiri wa ndege ni muhimu, lakini napenda kujiandalia vizuri hili kuepuka wasiwasi na uchovu.

Wakati mkuu wa mpira wa besi boli unafanyika wakati wa world series wakati timu bora za ligi kuu hukutana kushindana taji lakini kumbukumbu yangu ya kipekea ni wakati Chicago Cubs ilishinda World Series mwaka elfu mbili na kumi na sita baada kugoja miaka miamoja na nane. Ilikuwa ni sherehe ya kihistoria na ya kusisimua kwa mashabiki wote. Pia michezo ya kirai ya kama All-Star Games and Post-Season Pre-Off Huleta Mzaha na ushindani mkubwa.

Ndiyo, napenda asali, hasa asali asili ya maua, ambayo ina ladha tofauti na faida za kiafya. Ninaitumia kwa chai na wakati mwingine kwenye pancake au yogurt, pia napenda kujaribu aina mbali mbali za asali kutoka sehemu tofauti. Kwangu, asali si tu tamu, ina historia ya kizamani na sifa za kuvutia za kida, kita bibu. Hata hivyo, natumia kwa kiasi kwa sababu ya sukari yake.

Nilipenda somo la historia lilinivutia kujifunza juu ya matukio makuu, watu mashuhuri na jinsi ulimwengu ulivyokuwa, pia nilipenda somo la sayansi kwa sababu lilinipeleka katika mafumbo ya asili na majaribio ya kuvutia. Kwangu masomo hayo yalinifundisha kufikiria kwa kina na kuniweka msingi kwa kupenda kujifunza mambo mapya.

Ninakumbali udhaifu wangu kwa uhalisia na kujifu kujifunza kutokana na makosa yangu inacho. Ninachukia hatua ya kujifunza ujuzi, unaohitajika na kuomba msaada kutoka kwenye wale wanaoujua. Pia ninajijaribu kujipa moyo kwa kukumbuka mafanikio yangu na kujifunza kutokana na matatizo. Kwa ngu udhaifu sio kikwazo chakudumu. Ni fursa ya kujikamilisha ni nasisitiza kuboresha polepole baada ya kujichukia.

Ningependa kujifunza ruga ya kijapani inavutia kwa mambo yake ya herufi na tamaduni yake ya kina. Pia ningependa kujifunza uchoraji wa mitindo au ukaratasi ilikuwa na uwezo wa kuonyesha mawazo yangu kwa njia ya kisanii. Kwa njia ya kupanua uwelewa wangu na kujivinjari na ulimwengu.

Kutoka dirishani langu naona mti mkubwa wa mkarati na nyasi zilizotiwa majani kijani. Watu wanapita pita wakitembea kuenda kazini na kumwagika kwa magari kwa usiku. Jua linapita kati ya matawi na kutoa mwangaza mtulivu. Wakati wa masika mvua hunyesha kwa utulivu na kunipatia amani. Kwangu dilisha langu ni kioo cha maisha ya nje na kila siku napata maandhari mpya ya kuvutia.

Napenda kuwa mahali pa amani penye asiri nyingi kama bonde lenye milima na mito safi. Pia napenda mazingila ya mijini yanayotoa fulsa za kujifunza na kushilikiana na watu. Kwangu mahali bora ni pale ambapo naweza kupata utulivu na msisimuko kwa usawa, nahitaji mandhari ya kupendeza na ukalibu na huduma muhimu kwa raha yangu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali wa nazi na samaki wa kukaanga. Ninakikumbusha chakula cha nyumbani na kina ratha nzuri ya kipeke. Pia napenda viyazi vitamu vinavyo gawika na pilipili manga. Kwangu chakula hiki, si tu, kina, nishiba. Kina niletea furaha na kunikumbusha utamaduni na ukaribu wa familia.

Ninajianda na mkutano kwa kujifunza mada zilizo jadiliwa, kuanda mawazo yangu kwa ufasaha na kuangalia ratiba ya muda, pia huwa ninaanda hati au sradi ikiwa nilazima na kuhakikisha nikotayari kushiriki. Kwangu, maandalizi makini hunipa ujasili na kuhakikisha mkutano unaenda vizuri na unamafanikio. Sipendi kukaa pasipo kujianda, huchukulia kila nafasi kwa umakini.

Ndiyo, napenda kutembea kwa migu, ninjia nzuri ya kufanya mazoezi, kupumzika akiri na kuchungulia mazingira. Maranyingi ninaenda kutembea uwaini au kwenye bustani ili kufurahia hewa safi na kutazama wanyama na mimea. Kwangu kutembea kuna nipa fulsa ya kufikiria kwa uwazi na kujiona huru ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Kwa kawaida natumia kati ya saa tatu hadi nne mtandaoni kila siku. Kwa ajili ya kazi, kusoma habari mawasiliano na marafiki na wakati mwingine burudani kama kutazama video au kusikiliza mziki. Najiepusha na kupoteza muda kwenye mitandao ya kijamii isiyo na maana na ninaweka mipaka ili kudumisha usawa na maisha halisi. Kwangu mtandao ni zana muhimu lakini si mahali pa kukaa siku nzima.

Wikendi ni nafanya mazoezi ya viungo kusoma vitabu vya kuvutia na kutembelea jamaa na marafiki. Pia napenda kupika chakula kipya na kufanya kazi ndogo za nyumbani kama kupanga mali na kusafisha. Wakati mwingine naenda kuona tamasha au kutazama filamu nyumbani. Kwangu, wikendi ni fulsa ya kupumzika, kujikumbusha na kujihushisha na shuguli zinazo nifurahisha.

Ninakunywa rita mbiri hadi tatu za maji kila siku kulingana na shuguri zangu za hali ya hewa. Ninajikumbusha kunywa mara kwa mara na ninachupa ya maji karibu nami siku mzima. Kwangu maji ni muhimu kwa afya na nishati na siwezi kupita siku nzima bila kunywa kiasi cha kutosha.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuhudhuria mikutano ya kiitaa, kushiriki kwenye msaada ya kujitolea na kusaidia majirani wakati wahitaji pia. Ninachangia katika mipango ya ukulima wa mitaa na kuhimiza usafi wa mazingira. Kwangu ushiriki huu unaongeza uhusiano wa kujenga jamii thabiti napenda kuwa sehemu ya maamuzi na shughuli zinazoboresha maisha yetu pamoja.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kuenda Iceland, kutazama aurora bergis, kutembea juu ya barafu na kuzama katika chemichemi za moto za asili. Ningependa pia kukaa kwenye nyumba ndogo ya kijiji na kujionea mandhari ya volkano na milima mirefu. Kwangu, likizo hii inaunganisha upendo wangu wa asili na hamu ya kugundua mazingira ya ajabu. Ningetumia siku hiyo kwa kupumzika, kupiga picha na kujifunza juu ya historia ya kijiografia ya nchi hiyo.

Napenda kinywaji cha baridi cha rimao na asari, ni rahisi kwa kukitengeneza na kina harufu nzuri, pia napenda smoothie, machungwa na ndizi kwa afya na nguvu. Kwangu, vinywaji vya asili vinaweza kunikinia bila kuniletea mandhari ya sukari nyingi, sipendi kunywa soda au vinywaji vilivyotiwa sukari nyingi.

Napenda majira ya kiangazi, jua linang'aa hewa inakuwa nyepesi na mimea huchanua kwa uhai. Pia napenda majira ya vuli kwa sababu rangi ya majani hubadilika na anga huwa na utulivu. Kwangu, majira haya yanatoa fulra za shughuli za nje na kukupa wakati wa kutafakari mabadiliko ya asili ni kama dunia inapumua na kutoa uzuri tofauti.

Naishi katika mji mdogo wapwani, karibu na bahari, mandhari ya mchangani na upepo wa chini hunipa utulivu, karibu na nyumba yangu kuna soko la samaki na bustani za watu, pia kuna shule na hospitali ikiwa karibu, kwangu mahali nilipo nipana kwa amani na ukaribu, wajamii na bahari inanikumbusha nguvu ya asili na penda kukaa kwenye ukanda huu na utulivu.

La, sipendi chakula cha haraka sana. Inaweza kuwa na mafuta na sukari nyingi na mara nyingi hakina virutubisho vya kutosha napenda kupika nyumbani kwa sababu naweza kudhibiti viungo na kuhakikisha chakula ni safi na kinga. Hata hivyo mara moja kwa muda mrefu ninaweza kununua chakula cha haraka lakini sio desturi yangu. Kwangu afya ni muhimu zaidi ya haraka.

Ninachukia kupiga mwoshi na kufagia kwa sababu mwoshi hunichosha na vumbi hunifanya nisikie vizuri. Pia kunawa vyombo vingi huwa ni kazi ya kuchosha. Kwangu kazi hizi zinachukua muda na nishati nyingi na mara nyingi sifurahi kuzifanya. Hata hivyo ninafanya kwa lazima ili nyumba iwe safi.

Ndiyo ninatumia vidore kwa mawasiriano kukupiga simu kuandika ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii kwa kugusa skrini. Pia vidore vinaweza kuashiria ruga ya ishara au kutoa maagizo kwa ukaribu kwangu ni njia rahisi na ya haraka ya kuwasiriana na mara nyingi hutumia vidore vyangu kwa urahisi bira kufikiria sana.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na nazi na samaki wakupaka, unaharufu nzuri na radha kamili, pia napenda vyazi vinavyo kaangwa kwa mafuta kidogo na piripiri manga. Kwangu chakula hiki kinanikumbusha utamaduni wa nyumbani na kinanipa furaha ya kula kwa utulivu, siwezi kukipa wiki nzima bila kula samaki wa nazi.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara nyingi, inavutia kwa upana wake na mawimbi yake makubwa, napenda kukaa ufukweni na kutazama mawimbi, kusikiliza sauti ya maji na kuhisi upepo wa chini. Pia nimependa kuogelea katika maji ya bahari na kutazama samaki warangi. Kwangu bahari inanikumbusha nguvu ya asiri na inanipa utulivu wa ndani. Ni mahali paku pumzika na kufikiria.

Ninaanza kwa kusikiliza kwa makini na kuheshimu maoni ya wenzangu. Ninatoa mchango wangu kwa uwazi na ninaomba msaada pale ninapohitaji. Pia, ninajenga mazingira ya kuaminiana na kuwajibika ili kila mtu ajisikie huru kushiriki. Kwangu ushirikiano ni bora unahitaji mawasiliano mazuri uvumilivu na lengo la pamoja. Ninajua kuwa kushirikiana kuna leta matokeo bora kuliko kufanya kazi peke yangu.

Napenda kula chakura pamoja na famiria yangu, kucheza michezo kama bao au karata na kutazama firamu, pia tunapenda kwenda matembezi kwenye bustani au kutembelea jamaa. Kwangu wakati huu ni muhimu kwa kuwa ni uhusiano wa kukumbushana kisa cha familia na maadiri. Tunajifunza kutoka kwa kila mmoja na kujenga furaha ya pamoja.

Napenda mwezi wa oktoba majira ya vuli huanza joto hupungua na majani huanza kubadilika rangi. Pia katika mwezi huu kuna sherehe nyingi na matukio ya kihistoria. Kwangu oktoba inaleta hisia ya mabadiliko na utajiri wa kuingia katika majira ya baridi. Napenda pia mwezi huu kwa sababu ya mazungumzo mazuri na wakati wa kutafakari.

Ninakumbana na changamoto kama muda mfupi wa kukamirisha kazi, mawasiriano yasiyo wazi na wenzangu na kukabiriana na mabadiriko ya ghafra ya taratibu pia wakati mwingine napata ugumu wa kuwazisha mzigo wa kazi na maisha ya kibinafsi. Kwangu ninashugulikia kwa kupanga kwa makini, kuomba msaada na kujifunza kutokana na makosa.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, hasa kuhusu bidhaa, huduma na mada za kijamii. Maoni hayo hunipa mtazamo tofauti na kuniwezesha kufanya maamuzi sahihi. Hata hivyo ninachagua vyanzo vya kuaminika na kuzingatia maoni yenye maelezo na uhalisia kwangu maoni ya mtandaoni yanaweza kuwa muhimu lakini sio kila la kufuatilia kwa ukakamavu.

Ndio nimewai kununua tikiti za tukio, hasa kwa, konsati za mziki, tamdhiriya na hafra za michezo. Ninapenda kupata nafasi ya kuona wasanii na timu ninazo zipenda moja kwa moja. Kwangu, kununua tikiti ni njia ya kujihushisha na tukio na kumbukumbu zoefu huo, badae. Maranyingi, ninanunua mapema ilikuepusha kukosa nafasi au kulipa bei kubwa.

Ndiyo, napenda kula popcorn hasa ya chokoreti au iliotiwa chumvi kitogo. Huwa ni napenda kula wakati ni kitazama firamu nyumbani au kwenye ukumbi wa senema. Pia ni rahisi kutengeneza na inanikumusha furaha ya utotoni. Kwa ngu popcorn hivi, tafunio rahisi za kupendeza. Ingawa, ninafanya bidii ikula kwa kiasi ili kudumisha hafya.

Wakati wa msongo wa kazi, ninatenga kazi kuu kwa vipande vidogo na kuanza na yale yanaohitaji umakini zaidi. Ninapumzika kwa muda mfupi kila baada ya kumaliza sehemu ya kazi na ninajiepusha na vurugu zinazoeza kuzidisha msongo. Pia ninatumia mbinu za kupumua kwa kina ili kudumisha utulivu kwangu kusimamia msongo kuna hitaji mpango na utulivu wa mawazo ili kuepuka kuchoka na kuakikisha kazi inaendelea vizuri.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kutatua matatizo kwa ubunifu, ufasaha na mawasiliano na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi, chini ya msongo, pia nina uwezo wa kujifunza haraka na kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia. Kwangu, nguvu hizi zinanisaidia kufanikisha malengo na kushirikiana vyema na wenza wangu kazini, ninaamini kuwa kila mtu ana nguvu zake maalum na ninazitambua na kuzitumia kwa faida ya pamoja.

Ndiyo, nimewahi kulima, nikiwa mdogo, nilikuwa nikisaidia familia yangu kwenye shamba la mahindi na viazi, nilijifunza juu ya maandalizi ya udongo kupanda mbegu na kuvuna, pia nimewahi kulima bustani ndogo ya mboga, nyumbani kwa ajiri ya matumizi ya nyumbani, kwangu kulima kuna nikumbusha umuhimu wa kuji tolea na kufanya kazi ngumu na kunipa furaha ya kuona mazao yanachipuka.

La, sipendi kucheza michezo ya ubao, kwa sababu sina ujuzi wake na huwa ninaona inachukua mda mrefu. Napenda zaidi michezo ya inje kama mpila wa miguu na kuendesha baiskeri. Hata hivyo nimewahi kucheza mchezo wa bao na familia yangu wakati walikizo, rakini siyo shugri yangu ya kufurahia. Kwangu. Mchezo ya ubao haikosi kuvutia lakini sina hamu ya kujifunza zaidi.

Napenda kutembea kwenye bustani za uma. Na hifadhi za siri, mahali panapokua na miti mingi, ndege na njia za kutembea, pia napenda kutembea kwenye miji midogo yenye historia na majengo ya zamani kwangu kutembea kwenye maeneo haya, kunanikumbisha utulivu wa asili na kunifanya nijiskie huru na mwenye amani. Nafurahia kuchungulia mazingira mapya na kujionea mabadiliko ya manthari.

Ninaidhamini zaidi kazi ya walimu kwa sababu wao hutoa elimu na kuongoza vijana kwa watu wazima wenye maadiri, pia ninaheshimu kazi ya wananchi wanaofanya kazi ngumu ya kila siku kama wakulima na wafanyakazi wa huduma kwangu kazi zote zinazoleta maendereo katika jamii na kuwaokoa watu zina dhamani kubwa. Ninadhamini kazi inayojenga na kusaidia wengine.

Msimamo wazi, usikivu na uwezo wa kuongoza kwa mfano, ni sifa muhimu kwa kiongozi mzuri. Pia anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi magumu kwa wakati na kujenga imani na heshima ndani ya timu. Kwangu, kiongozi mzuri anahitaji kuwa na ukalimu, wa kuwa ajili wafwasi wake na kua na mtazamo wa kukua pamoja. Kiongozi hapewi cheo tu anapaswa kuwa na mwanadamu mwenye maadili na huelewa wakina.

Ndio napenda chakura kitamu, hasa kitamu cha asiri kama, matunda, asari na vitafunio vinivyo. Tengenezwa biraskari nyingi, pia napenda kukula kuki na keki marachache, lakini sikuwa wingi kwa sababu ya afya. Kwangu, kitamu kinapaswa kuwa cha, kupendeza, lakini siyo kinachoeza kudhuru mwili, ninafurahia latha tafauti na kujaribu vyakura vipya, hata hivyo nina zingatia usawa.

Ninajitunza kwa kula vyakula venye virutubisho, kufanya mazoezi ya kila siku na kupata usingizi wa kutosha. Pia ninajenga mazungumzo mazuri na watu wanaonipa, msaada na nguvu. Kwangu kujitunza kunahusisha kudumisha afya ya mwili na akili kujipa muda wa kupumzika. Ninaamini kuwa kujari nafsi yako ni msingi, wakua na uwezo, wakua saidia wengine.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kama Facebook na Twitter kwa mawasiliano na kushiriki habari na marafiki. Hata hivyo, ninajiepusha na kupoteza muda mwingi kwenye mitandao hiyo na ninaweka mipaka ili kudumisha usawa na maisha halisi. Kwangu, mitandao ya kijamii ni chombo muhimu cha kuendeleza, uhusiano na kujifunza, lakini si mahali pa kukaa siku nzima. Ninajitahidi kutumia kwa busara na kwa lengo.

Natumia simu yangu kwa mawasiliano kujifunza na kufanya kazi za online pia ninaitumia kwa burudani kama kusikilizaa music na kutazama filamu na kufuatilia afya ya mwili kwangu simu ni zana muhimu lakini najiepusha na matumizi yasio na maana ili kudumisha usawa katika maisha yangu.

Nilipata uzoefu wa kushangaza wakati nilipotembelea mbuga la wanyama na kuona twiga akizaliwa. Ulikuwa ni mwanzo mpya na uhai na ulinivutia kwa jinsi ulivyokuwa duni na wenye nguvu. Pia nilipata fursa ya kuongea na mtu aliyetoka nchi ya mbali na kujifunza juu ya tamaduni yake ya kipekee. Kwangu uzoefu huo ulinifungulia macho na kuniweka katika mtazamo mpya wa ulimwengu.

Nina lala kwa masaa saba hadi nane kila siku kwa kawaida, huwa ninaenda kulala kwa muda uliowekwa na kuamka asubuhi mapema, ninajua umuhimu wa usingizi wa kutosha kwa afya ya mwili na akili na hivo ninajitahidi kudumisha ratiba hii. Kwangu, usingizi mzuri ni msingi wa nishati na ufanisi wa siku nzima.

Kila siku huamka mapema ninafanya mazoezi ya kunyoosha na kisha ninakunywa maji. Na kupika chakula cha asubuhi, baadaye ninaanza kazi yangu kwa kujiwekea malengo na kufuatilia ratiba. Mchana, ninalala kwa muda mfupi na kula chakula cha mchana usiku ninafanya shughuli za burudani kama kusoma na kutazama filamu kabla ya kwenda kulala. Kwangu, utaratibu huu unanisaidia kudumisha, utulivu na uzalisaji katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kutumia GPS kwa usafiri kwa sababu ni rahisi na inatoa maelekezo ya moja kwa moja na hadhara. Hata hivyo napenda pia kutumia ramani kwa mipango ya muda mrefu na kuelewa eneo kwa ujumra. Kwangu GPS ina nisaidia kufika mara moja lakini ramani hunipa mtazamo wa kina na kuniezesha kufanya maamuzi mazuri zaidi ya njia. Mara nyingi natumia zote mbili kwa kusudi la kukamirisha kila moja.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni wakati nilipohisi kuteremuka ghafla wakati wa safari ya ndege, mawimbi ya hewa yalituvuruga kwa sekunde chache na kila mtu alikuwa na hofu, pia nimekumbuka kupitia mwezi wa giza pekee yangu na kusikia sauti zisizojulikana nje ya nyumba. Kwangu kumbukumbu hizi zinanikumbusha jinsi maisha yalivyoweza kuwa ya kushtua na ni muhimu kubaki tayari na kujiaminia katika wakati wa hatari.

Sifuati timu maalumu ya michezo kwa ukakamavu, lakini napenda kutazama timu ya Manchester United kwa mpira wa miguu na Gooden State Warrior katika mpira wa kikapu, pia napenda kufuatilia timu za taifa la Tanzania katika mashindano wa kimataifa. Kwangu, michezo ni burudani na njia ya kujumuika na watu wengine, na sio penda wa kutegemea. Ninadhamini ustadi na juhudi za wachezaji bila kushirikiana pande mmoja tu.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi, ni fursa ya kujua, ninaendelea, ninaenderevu vipi na mahali, ninapohitaji kuboresha, nawaza kwa wazi na kukubali, mapendekezo kwa shukrani, na kisha, ninafanya mipango ya kuyatelekeza, kwangu tathmini ni kukosoa tu, ni njia ya kukua, na kufanya kazi bora zaidi, ninajitahidi kuwa, na mtazamo chanya, nakaa, na kutumia kila tathmini kujenga ujuzi wangu.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu na makara, kushiriki katika kozi za mtandaoni, na kuongea na watu wenye uzoefu katika fani hizo, pia napenda kujaribu mambo kwa vitendo. Kama vile kupika, mapishi mapya na kujifunza ujuzi wa kiteknolojia. Kwangu kujifunza ni mchakato unaoendelea na ninafurahia kugundua ujuzi mpya unaonifungulia urimwengu mpya. Ninaamini katika kuchukua hatua ndogo kila siku ili kufikiria marengo makubwa.

Kwa kawaida ninakaa hadi saa tisa au kumi usiku, baada hapo ninaanza kutayarisha kulala, ninasafisha mwili natandika mawazo yangu na kuzima vifaa vya teknolojia, kwangu kupata usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya, hivyo najiepusha na kukaa macho sana, usiku isipokuwa kwa sababu ni muhimu.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari, na alama, pia siwezi weka nenosiri moja kwa kila akaunti na nabadilisha mara kwa mara. Ninafikiri kwa ubunifu ili nenosiri liwe ngumu kukisia. Kwangu, usalama wa nenosiri ni muhimu kulinda taarifa zangu na sifurahii kuifanya iwe rahisi kuvunjwa.

La, siishi mahali nilipozaliwa, nimehamia mji tofauti kwa ajili ya kazi na fursa za maisha, hata hivyo napenda kurudi kwenye kijiji changu cha asili mara kwa mara ili kuwaona jamaa kukumbuka utoto wangu, kwangu mahali nilipozaliwa ni nyumbani kwa roho, ingawa sasa ninaishi mahali pengine, nimejifunza kuwa nyumbani si mahali tu, bali ni uhusiano na kumbu kumbu.

Wakati wa jua kali napenda kufanya shuguli zanje kama kutembea kwenye bustani, kuongea, kuogelea au kusoma kitabu chini ya mti, pia napenda kupiga picha za mazingira na kuchora maandhari. Kwangu jua linanipa nishati na furaha na ninajitahidi kutumia wakati huo vizuri kabla ya kuingia ndani mchana. Na najiepusha na jua kali sana kwa kutumia kofia na losheni ya jua.

Napendelea hali ya hewa ya baridi kidogo. Inaniwezesha kufanya shughuli nyingi za nje bila kuchoka haraka. Pia napenda kuvaa nguo nzito na kufurahia chai moto. Hata hivyo, sipendi baridi kali sana. Napenda joto la wastani lenye upepo mtulivu kwangu hali ya hewa ya baridi inanipa utulivu na hamu ya kukaa nje kwa muda mrefu.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni uchoraji, ninapenda kuonyesha mawazo yangu na hisia kwenye karatasi, kwa rangi na mistari, pia napenda kusafiri na kuchora maandhari tofauti tofauti. Kwangu, uchoraji ni njia kutuliza mawazo na kujieleza kwa ubunifu, huwa ninatumia wakati wangu wa bure kujifunza mbinu mpya za kuchora na kuimarisha ujuzi wangu.

Napenda mikutano yenye rengo wazi ya siyo na muda mrefu waziada na inayo husisha ushirikiano halisi wa washiriki. Pia napenda mikutano ya kimkakati na ya kutengeneza maamuzi badala ya kurudia mambo ya liyo jadiriwa. Kwangu mikutano mizuri inapaswa kuwa na mwelekea wa kutoa dhamani kwa kila mshiriki na najiepusha na mikutano isiyo ya maana na kujaribu kuhakikisha kila mikutano inamalengo na matokeo.

Kipaombele changu, kazini kwa mawasiliano ni uwazi, usahihi na ufanisi. Ninafanya bidii kueleza mawazo yangu kwa ufasaha, kusikiliza kwa makini na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na majukumu. Pia ninatumia njia mbalibali za mawasiliano, kulingana na hitaji kwangu mawasiliano mazuri ndio msingi wa ushirikiano na mafanikio ya timu na ninafikiri ni muhimu kulinda uhusiano mzuri wa kila mshiriki.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kupika chakula kipya na kuwaalika marafiki wachache kwa starehe. Huwa ninapenda kupata zawadi ndogo za maana zaidi ya gharama kubwa na mara nyingi tunacheza michezo nyepesi na kuimba nyimbo. Kwangu siku ya kuzaliwa ni fursa ya kukumbuka na kushukuru sio tu sherehe kubwa. Napenda pia kutoa sadaka au kufanya jambo jema kwa wengine kama sehemu ya kusherehekea.

Napendelea kusoma habari mitandaoni kwa sababu ya uhuru wa kupata taarifa za hivi punde na urahisi wa kuchagua mada ninazopenda. Hata hivyo napenda pia kusoma gazeti wakati mingine kwa njia ya utulivu na kukaa mbali na skrini. Kwangu habari mitandaoni inanikumbatia kwa ukaribu lakini gazeti linanipa fursa ya kutafakari na kusoma kwa kina.

Wazo langu nzuri kwa siku ya leo ni kuanza kwa kusoma ukurasa mmoja wa kitabu cha kuvutia kisha kutengeneza orotha fupi ya mambo ya kufanya leo na kuyakamilisha kwa ufanisi. Pia napenda kuwa na mazungumzo mazuri na mtu mmoja ambaye ni naamini kwangu kuanza siku kwa mipango madongo na mazowezi mazuri hunipa mwelekeo na nishati ya kufanikisha malengo.

Ningependa kutembea Kyoto, Japani ni mji wa wenye historia ya kina, hekalu nyingi na bustani zenye amani, pia napenda tamaduni yake ya kipekee ya maisha ya jadi na kisasa iliochanganyika. Kwangu kutembea Kyoto, kunanifungulia fursa ya kujionea usanifu wa kale, kula chakula cha jadi na kujionea mfululizo wa maua ya sakura wakati wa spring na nchi inayotoa utulivu na maarifa kihistoria.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa Victoria na mto nile, zilikuwa safaili zenye kupendeza na zenye kuvutia, nilipenda kuona upana wa maji na maisha ya wanyama na ndege karibu na maji, pia nimewai kutembea mto mdogo karibu na kijiji changu na kufurai ya utulivu wake, kwangu ziwa na mto vina nikumbusha nguvu na uzuri wasili, na napenda kurudia tena ili kuzama katika amani yao.

Sipendi kukimbia sana, ninajiona si mzuri katika shuguli hiyo na mara nyingi, huwa ni nachoka zaidi, napenda zaidi kutembea kwa haraka au kufanya mazoezi ya ndani kama yoga au kiinua, misa. Hata hivyo, nimejaribu kukimbia mara kadhaa kwa lengo la kujaribu na kubadilisha kasi, lakini haikunifurahisha. Kwangu kukimbia siyo njia yangu ya kufurahia mazoezi lakini naheshimu wanaofanya hivyo kwa bidii.

Ninatumia wifi nyumbani na ofisini kwa uhusika na uhifathi wa data, lakini pia ninatumia data ya simu wakati nikonjiani au maeneo ambayo wifi haipatikani. Kwangu WIFI ni bora kwa matumizi makubwa kama upakazi faili na vidio. Wakati data ya simu ni rahisi kwa mawasiliano ya haraka, inafanya bidii kudhibiti matumizi ya data ili kuepuka malipo ya ziada.

Kila jioni kabla ya kulala, nina soma ukurasa wa kitabu, nina andika mawazo yangu kwenye daftari na kufanya mazoezi madogo kwa kupumuwa na kunyosha. Pia hua natazama habari za usiku kwa dakika chache na kuzima vifavya teknolojia. Kwangu, tuaratibu huu unanisaidia kupumzika kwa akili na mwili na kunitarisha usingizi mzuri na jiepusha na chakura kigumu au mawasiriano ya kicho usiku.

Ninashughulikia kazi ya dharura kwa kukaa shwari kutathimini hatari na umuhimu wake na kuanza kufanya hatua za haraka zinazohitajika. Pia huwa nawasiliana na wezangu kwa ufanisi ili kuwa na ushirikiano na msaada. Kwangu kusimamia kazi ya dharura kunahitaji utulivu wa mawazo na mpango wa kufanya ili kuepuka kuchanganyikiwa au kufanya makosa.

Ndiyo napenda kuogelea ni shughuli ya burudani na kiafya huwa ninaogelea katika bafu na kuogelea au baharini wakati wa likizo inanisaidia kupumzika mwili na kufurahia maji pia napenda kujifunza mbinu mpya za kuogelea na kuimarisha ujuzi wangu. Kwangu kuogelea kunanipa furaha na nguvu na ni njia nzuri ya kujiondoa na mawazo mazito.

Sina kampuni maalum ya teknolojia ninayoiunga mkono kwa dhati napenda kutazama ubunifu na mchango wa kampuni mbalimbali kama Apple, Google na Tesla. Hata hivyo sipendi kujihusisha na ugomvi wa mashabiki nadhamini bidhaa na huduma zinazoboresha maisha. Kwangu ni bora kuchunguza na kuchagua teknolojia, kulingana na mahitaji na maadili yangu, sio kufuata kampuni moja tu.

Nilipenda kucheza michezo ya inje kama mpira wa miguu, kutengeneza vitu kwa udongo na kusoma vitabu vya hadithi, pia nilipenda kusafiri na familia na kujifunza juu ya wanyama na mimea. Kwangu utotoni uli, utoto ulikuwa wakati wa ujasiri na uvumbuzi, na mambo hayo yali niweka msingi na kupenda kujifunza na kushiriki katika maisha, nilihusika na shuguri nyingi za ubunifu na furaha.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema kati ya saa sita hadi kumi na mbili mchana. Hapo niko na nishati na umakini mkubwa na mazingira huwa magumu kidogo bada ya mchana nishati yangu pungua na mawazo huwa magumu zaidi kwangu kutumia wakati huu wa subuhi. Kwa marengo makuu nisaidia kufikia matokeo bora na kuepuka kuchoka mapema.

Ndiyo, napenda kujaribu chakula kipya. Njia ya kujionea tamaduni tofauti na kupata ladha mpya. Mara nyingi, ninapenda kula katika mikahawa ya kigeni au kupika mapishi ya nje nyumbani. Hata hivyo, siwezi kujaribu kila kitu. Ninachagua vyakula vilivyo na viungo vya kawaida. Kwangu, kujaribu chakula kipya ni sehemu ya kupanua uzoefu wangu wa ku lisha na kufurahia maisha.

Nasomea habari mtandaoni kwenye vyanzo vya kuaminika kama BBC, Liutas na magazeti ya ndani yanayojulikana kwa usahihi, pia ninatumia programu na tovuti za habari zilizo. Kusimamia mwenendo wa habari, kwangu ni muhimu kuhakikisha habari nilivyosomea ni sahihi na zina usawa mimi najihepusha na chanzo chochote kisicho na udhibitisho.

Ndiyo, nimewahi kufuga paka na umbwa akiwa mtoto, walikuwa marafiki wangu wa karibu, na walinifundisha jinsi ya kuwajali, wanyama, pia nimefuga ndege mdogo, na sungura kwa muda mfupi, kwangu kuwafuga wanyama, kuna nikumbusha jukumu na kutunza na kupenda viumbe vihai, na kunipa furaha ya kuwa na urafiki nao. Hata hivyo, sasa sina mnyama kwa sababu ya ratbai yangu, lakini napenda kuwatembelea rafiki zangu wenye wanyama hao.

Ndiyo, ninavaa saa ya mkono kila siku ni rahisi kwa kutazama wakati na inanikumbusha kudumisha ratiba. Napenda saa zenye muundo rahisi na zenye kukondisha. Na mara nyingi huepuka saa za kisasa zenye screeni nyingi. Kwangu saa si tu cha kupima wakati ni kipande cha mazoezi na urembo.

Ndio, napenda kucheza na watoto, ni furaha kuona ubunifu wao na msisimuko wao wa kucheza. Mara nyingi, ninawachezesha michezo ya kuigiza kuchora au kuwasomesha michezo mpya. Pia napenda kuwaambia hadithi za kucheka pamoja. Kwangu, kucheza na watoto kunanikumbusha umuhimu wa raha, rahisi na kuwa na mtazamo chanya. Huwa najiona nimepumzika na kurudia nyuma katika utotoni wangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika misaada na kujitolea kwenye vituo vya huduma. Kuhimiza usafi wa mazingira na kutoa msaada kwa wale wenye mahitaji. Pia ninashiriki ujuzi na maalifa kwa kufundisha wengine katika vikao vya erimu. Kwangu kusaidia jamii ni wajibu na fursa ya kujenga uhusiano mzuri na kuboresha maisha ya pamoja.

Jioni huanza kwa kupika chakula cha familia, kisha tunakula pamoja na kuongea kuhusu siku yetu, baadaye nasoma kitabu cha masomo na kutazama vipindi vya televisheni vilivyo na maana, karibu na wakati wa kulala ninafanya mazoezi madogo na kunyosha na kuandika mawazo yangu. Kwangu utaratibu huu unanisaidia kupumzika mwili na akili na kunitayarisha usingizi mzuri, najiepusha na mawasiliano ya kichwa au kazi baada ya ji.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu mara nyingi hujadiliwa kuwa Michael Jordan kwa ushindi wake, ubingwa na ushawishi mkubwa kwenye mchezo. Pia Rebron James anaheshimua kwa uwezo wake wakumudu na kumiliki uwanja kwa muda mrefu. Kwa upande wa sasa steeven kari anajulikana kwa uwezo wake wa kutupa katu kwa usahihi. Kwangu, ubora unatagemea sifa mbalimbali na kila mchezaji ana mchango wake wa kipekee katika kukuza mpira wa kikapu.